Kinywaji gani cha baridi ni nacho kipenda, ebu sema maji, napenda kuyanywa sana wakati ni baridi, napenda kunywa pombe, ambayo ni baridi, napenda kunywa juisi ya ya matunda, napenda kunywa chai mchana baridi, ee napenda vitu hivi vyote vikiwa vibaridi, napenda uji ikiwa baridi.

Kitu chenye nafanya kila siku jioni kabla ya kulala ni naoga kabla sijalala na fuanguo kabla sijalala na pika na osha nyumba na angalia mtandao na na densi wakati sijalala bado.

Programu gani ya simu hutumika kila siku ya Safaricom, ya Facebook, ya Instagram, ya TikTok, aa ya betting, ya ya ya voice recording, ya camera, zote nazitumia.